Ninashughulikia kazi ya dharura kwa utulifu haraka na umakini mkubwa kwanza hutathmini hali ili kuelewa ukubwa wa kipaumbele chatatizo bila kufanya mamuzi ya pupa. Kisha, upanga atuaza haraka na zinazaweza kana. Nikizingatia usalama, sheria na taratibu zilizopo.

Napenda harufu ya udongo mvua inaponyesha na pia harufu ya manukato yenye mchanganyiko wa mbao na viungo laini. Harufu hizi hunipa utulivu, huamsha kumbukumbu nzuri na hunifanya njisikie nikiwa karibu na asili na mazingira tulivu.

Napenda kufuatilia timu zinazo cheza kwa nidhamu, mbinu zuri na mshikamano, kuliko kufuata jina tu. Katika michezo ya kimataifa, mimi hufuatilia kwa karibu timu kubwa za soka zenye historia na udhabiti. Kwa sababu zinatoa ushindani wa kiwango cha juu na masomo ya uongozi na mkakati kama vile timu ya Brazil, pia timu ya Espanyol. Pia ninadhamini timu za taifa haswa zinazo wakilisha nchi kwa heshima na kujituma. Kwangu, kinacho nivutia zaidi ni ushindi, si ushindi pekee, mbali mutindo wa uchezaji, nidhamu ya wachezaji, na roho ya timu.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kushughulika na majukumu yenye, msukumo mkubwa na uwajibikaji wa moja kwa moja kwa watu na matokeo. Kupitia uzoefu huo, nilijifunza umuhimu wa nidhamu, maamuzi ya haraka, lakini yenye hekima na kuzingatia taratibu bila kupoteza nidhamu. Pia, ulinifundisha thamani ya mawasiliano ya kazi, kazi ya pamoja, na kubaki mtulivu hata katika hali, zisizo tarajiwa. Zaidi ya yote, uzoefu huo ulinifanya nitambue kuwa ufanisi kazini au pimwe tu kwa matokeo. Bali pia, kwa namna unavyoshughulikia changamoto, watu na maadili yako binafsi.

Kwa kiasi fulani, ndiyo. Lakini, kwa mtazamo wa busara, ningependa kurudi ujana nikiwa na maarifa na hekima nilionayo sasa. Ili nifanye maamuzi bora mapema na kutumia fursa kwa ujasiri zaidi. Hata hivyo, nadhamini hatua niliofikia sasa. Kwa sababu, kila uzoefu, mzuri au mgumu umechangia kunijenga kuwa mtu aliye wa maana na ambaye anategemewa leo. Kwa hivyo, sio tamaa ya kurudi nyuma kabisa, bali ni shukrani kwa safari ya maisha yangu na utayari wa kutumia mafunzo ya jana kuboresha leo na kesho.

Napenda kutubia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Hii ni pamoja na kuzungumuza na kushirikiana kimwazo kula pamoja na kishiriki shuguli ndogo ndogo kama kutembea ama kuangalia vipindi vya elimu. Pia nadhami ni muda wa kusikilizana na kusaidiana. Kwa sababu uniimarisha na uleta wa mushikamano, wahaminifu na amani ya kifamilia kwangu si wingi wa shuguli unawajali bali ubora wa muda tunaotumia pamoja.

Rafiki yangu wa karibu sana ni mtu ninayemwamini, anayenielewa na anayeniambia ukweli hata unapokuwa mgumu. Tumepitia mengi pamoja nyakati za furaha na changamoto, na hilo limejenga uhusiano wetu wa heshima na uaminifu wa kina. Ni mtu anayenipa ushauri wa busara, hunikosoa kwa njia na nia njema na kunisukuma kuwa bora zaidi. Zaidi ya urafiki ni mshirika wa mawazo na maadili na uwepo wake hunipa nguvu, utulivu na motisha ya kuendelea mbele.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda asubuhi kwa sababu kuna utulivu. Akili iko wazi na ni rahisi kupanga siku kabla ya shughuli kuanza. Kuamka mapema unipa nafasi ya kujiandaa vizuri, kufikiria kwa umakini na kuanza majukumu nikiwa na nguvu na mwelekeo mzuri. Ingawa naweza kufanya kazi usiku ikibidi, asubuhi ndiyo muda wangu, wenye tija zaidi.

Naam, niko na ndege wa kufuga nyumbani akiwemo kuku, kanga, batamzinga, na pia jiwa. Ndege hawa huwa napenda sana kuwaeka karibu, ili kuwaona kwa sababu ya urembo wao, na jinsi wanavyoishi kwa pamoja. Wanaleta furaha na uthibitisho ya kwamba, japokuwa ni wanyama tofauti tofauti kimaumbile, lakini wanaishi kwa upendo. Hivyo basi, ata sisi binadamu tunatosha tuishi kwa huo upendo.

Kwa kawaida, huwa nakunywa kati ya lita mbili hadi lita tatu za maji kwa siku. Kulingana na shughuli ninazofanya na hali ya hewa. Hii hunisaidia kudumisha afya njema, umakini na nguvu zaidi za mwili katika shughuli za kila siku.

Ndio, nafaa miwani, hasa inapo itajika, kulinda macho yangu na kuboresha kuona huwa muhimu sana wakati wakusoma, kutumia kompyuta au kutumia simu kwa muda mrefu. Kwani, huandoa uchofu wa macho na kupunguza mwangaza unaosababisha kuto ona vizuri. Pia, miwani ninayo ivaa mara nyingine ni ya kupendeza kimaono na huboresha mwonekano kwa kazi rasmi au mikutano bila kuathiri utulivu wa macho. Kwa upande wa afya, navaa miwani ili kuwakikisha macho yangu ya nabaki yenye afya. Kuzuia matatizo ya kuona mapema na kunisaidia kushughulikia majukumu ya kila siku kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, nawafahamu majirani wangu kwa kiwango kizuri. Ninathamini kuwa nina uhusiano wa heshima, mawasiliano ya kirafiki na kusaidiana pale inapobidi kusaidiana. Kujuana na majirani huongeza usalama, mshikamano na mazingira ya kuishi yenye amani. Pia, husaidia kujenga jamii yenye uelewano na ushirikiano mzuri.

Ndio napenda kufanya kazi nyumbani kwa kiasi fulani. Inanipa utulifu, unyumbufu waratba, na nafasi ya kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Hata hivyo, napendelea kueka mipaka wakati wa kazi na wakati maisha yangu ya binafsi. Hili kuakikisha, tija inaendelea bila kuathiri nidhamu au afya ya akili na maumbile.

Ndio, nimewai kujifunza kupiga gitaa kwa kiwango cha msingi. Ilikuwa ni uzoefu mzuri, ulionifundisha subra, umakini, na umuhimu wa kufanya mazoezi mara kwa mara. Ingawa, sikuendelea hadi kiwango cha kitaalamu, kujifunza gitaa kulinisaidia kuthamini zaidi mziki na kunipa njia ya kujiburudisha na kutuliza akili.

Ndiyo, mimi huwanavaa saa naitumia zaidi kwa kusimamia muda na nidhamu hasa kazini na katika shughuli zangu za kila siku pia hunisaidia kupanga ratiba na kazi zangu. Kuwa makini na muda na kudumisha mipangilio bila kutegemea simu kila wakati.